Kusubiri kwenye mstari kunaweza kufanya mtu ajisikie changanyiko wa hisia. Kwa upanye mmoja, unaweza kuhisi mvumilivu na matumaini, lakini pia kunaweza kuleta hisia za kuchoka, wasiwasi, au hata kutojua kinachofuata. Wakati mwingine, kusubiri kunaweza kuwa fursa ya kutafakari au kupumzika kidogo, lakini pia kunaweza kuleta unyungufu kama imechukua mda mrefu sana. Kwa ujumla, kusubiri kwenye mstari kunahitaji uvumilivu na mtazamo mzuri ili usijisikie huzuni au kukasirika. Ni muhimu kujaribu kujiweka kwenye hali nzuri, labda kwa kuzungumza na watu au kutumia simu ili kupitisha mda.